Natumia kompyuta zaidi kwa kufanya kazi na masomo na kwa kazi na masomo. Naitumia kuandika nyaraka. Kutafuta taarifa mtandaoni. Kuandaa ripoti na kujifunza mambo mapya yanayohusiana na taaluma yangu. Pia hunisaidia kuwasiliana kwa barua pepe na kupanga kazi zangu kufanisi zaidi.

Wakati nina mgogoro na mtu. Najitahidi kubaki mtulivu na kuepuka hasira. Husikiliza maoni ya mwenzangu kwa makini. Ili kuelewa chanzo cha tatizo. Hujieleza kwa heshima bila kutumia maneno makali au ya kuudhi. Hutafuta suluhisho la pamoja. Linalotunufaisha wote wawili.

Rafiki wangu wa karibu zaidi tulikutana shuleni. Mambo ambayo tunafanya pamoja na rafiki wangu zaidi ni kuamba tunafanya kazi pamoja. Tunasaidiana pamoja ambapo tuko na shida. Mbona awe rafiki wa kweli ni kwa sababu yeye ni mkweli na naweza kumwamini.

Ndiyo napenda kuzungumza kuhusu siasa. Kuzungumzia siasa hunisaidia kuelewa mawazo na hisia zangu na pia za wengine. Pia hunifanya nijiskie huru na kujiamini zaidi. Napenda kuzungumza na watu ili kubadilisha mawazo na kujifunza mambo mapya.

Napenda kununua nguo na mavazi zaidi. Napenda kuchagua nguo ambazo zinakuwa za kisasa na za starehe. Kununua mavazi hunisaidia kujitambulisha kwa mtindo wangu binafsi. Pia hujipata mavazi mapya mara kwa mara kulingana na msimu au hafla.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni programu ya aina ya barua pepe. Programu hii hunisaidia kusoma na kutuma barua pepe muhimu kwa urahisi na haraka. Hunisaidia pia kupanga na kufuatiliana mawasiliano ya kazi na masomo.

Kwenye mazoezi yangu ya kila siku ninayofanya hasa hasa napenda kukimbia na kwenda gym. Kwa kila wiki napenda kufanya gym kila siku asubuhi na jioni. Kwa jinsi ninayofanya mazoezi najihisi mwenye utulivu na mwenye ari mpya.

Kwenye mahali pa ibada napenda kutembea huko mara mbili kwa wiki. Mara nyingi huwa mwanzoni au mwishoni mwa wiki kulingana na ratiba ya ibada. Nahudhuria ibada ili kuimarisha imani na kupata utulivu wa kiroho.

Kila siku natumia muda fulani mtandaoni kulingana na shughuli zangu. Mara nyingi hutumia mtandao kwa masomo, kazi na habari za kila siku. Pia natumia mtandao kuwasiliana na marafiki na familia kupitia mitandao ya kijamii.

Ninavyotumia simu yangu ni kwa hivi. Sana sana natumia simu yangu kila wakati. Kwani ndio natumia kwa kufanya kazi. Kwa kutuma baruapepe na kupanga kazi zangu programu ya simu ninayotumia zaidi ni baruapepe, whatsapp, facebook na telegram.

Napenda aina mbalimbali za filamu hasa filamu za kusisimua na za hadithi za ajabu. Filamu za kusisimua hunipa msisimko na kushikiria hisia zangu hadi mwisho. Filamu za hadithi za ajabu hunisaidia kuondoa mawazo ya kila siku na kunivutia kiakili.

Napenda mkate waaina ya white bread, yaani mkate mweupe. Ninapenda kwa sababu nilaini na rahisi kumeza. Hufaa vizuri kwa kupika sandwich au kuula na siyagi na jamu. Pia hunipatia ladhatamu na rahisi kuunganisha chakula kingine.

Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa heshima na kwa uwazi. Nasikiliza maoni yao na kushirikiana kwa pamoja kufanikisha kazi. Napendelea kutumia maneno adabu na kueleweka vizuri. Mara nyingine natumia barua pepe au jumbe mfupi wa simu pale inapohitajika.

Timu yangu ninaipenda ya mpira wa mgu ni timu ya aina ya manchester united. Kutoka England. Nimeipenda hii timu kutoka mwaka wa elfu mbili na mbili. Mchezo wa kushangaza wa timu yangu ni ambapo ilicheza na timu ya Barcelona na kutoka ikishindwa kwa mabao matatu kwa moja.

Michezo ambayo ninapenda kutazama ni michezo aina ya kadanda ama mpira. Mpira ndiyo mchezo ambao ninaweza kucheza na kushiriki. Napenda mchezo hiii kwa sababu naona ushirikiano. Kati ya wachezaji.

Napanga kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kupanga ratiba ya kila siku. Huinua kipaumbele kwa majukumu muhimu kazini na shuguli za nyumbani. Hupanga muda maalumu kwa familia, marafiki na burudani pia huweka muda wa kupumzika ili kuhepuka msongo wa mawazo.

Nafanya mazoezi ya mwili marambili kwa siku. Nafanya mazaezi haya ilikuimarisha afya na nguvu za mwili. Mara ya kwanza huenda asubuhi ili kuanza siku kwa nguvu na nishati. Mara ya pili huwa ni jioni ili kupunguza msongo wa mawazo wa siku mzima.

Nafwata mfereji wa runinga ya Citizen TV. Napenda Citizen TV kwa sababu hutoa habari kwa lugha naielewa vizuri ya kiswahili. Vipindi vya habari hunipa taarifa za ndani na za kimataifa. Pia napenda vipindi vya burudani vinavyo rushwa kwenye mfereji huo.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni ni ile nilipokuwa nikicheza na marafiki wangu nyumbani. Tulicheza michazo ya kadanda, riyadha na kuunda vitu vidogo kwa udongo wetu na waya. Napenda pia kukumbuka siku nilipokuwa nikisoma hadithi za ajabu na kushirikiana na familia.

Malengo yangu ya kazi ni kufanikisha majukumu yangu kwa ufanisi na kwa wakati. Pia ninataka kujifunza na kukuza ujuzi wangu wakitaaluma kila siku. Ninapanga kufanikisha miradi kwa ushirikiano mzuri na wenzangu kazini.

Nangoja barua pepe kwa zaidi ya mara tatu kwa siku. Mara nyingi nafanya ukaguzi wa barua pepe mara kadhaa kwa siku. Asubuhi nafungua barua pepe mpya ya kazi au taarifa muhimu. Baada ya chakula cha mchana napitia barua pepe zilizotumwa au zinazohitaji majibu.

Ninafuata timu ya michezo ya Shetani Wekundu ama Manchester United. Napenda timu hii kwa sababu ina historia ndefu na mafanikio makubwa. Mchezaji wa kihodari na mbinu za timu hunivutia sana.

Napenda kula chakula cha jioni, kilicho rahisi, na kenye lishe bora. Hiki chakula ni aina ya ugali, mboga, mayai, au nyama. Napendelea kukula mboga ambayo ni ya kienyeji. Pia hupenda vyakula vinavyopatikana haraka, lakini havichoshi mwili.

Hapana, sijawahi kufanya yoga. Hata hivyo, ninaona yoga inaweza kuwa mzuri ku kupumzika na kuthibiti msongo wa mawazo. Inahusisha mazoezi ya mwili na kupumbua kwa utulivu. Jambo linalonifanya mtu ajisikie vizuri.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa kushirikiana na wezangu na kuonyesha furaha pamoja. Mara nyingi hufurahia kwa kuzungumza kucheka au kushiriki chakula cha pamoja. Pia napongeza na maneno ya kuhimiza kila mshiriki wa timu.

Zoea mzuri nililojenga ni kupanga muda wangu vizuri. Hii hunisaidia kukamilisha majukumu kwa wakati na kuepuka msongo wa mawazo. Pia nimejenga, zoea, la kusoma au kujifunza kitu kipya kila siku. Kuwasiliana kwa heshima na watu wengine.

Najikinga na jua kali, kwa kukaa kwenye kivuli inapowezekana. Pia, navalia kofia ili kulinda kichwa na uso wangu. Naepuka kukaa juani kwa muda mrefu sana. Wakati mwingine navaa nguo zenye rangi nyepesi. Ninahakikisha nakunywa maji ya kutosha ili nisipate upungufu wa maji mwilini.

Dio, nahifadhi vitu vya thamani. Sana sana, hii ni nyaraka muhimu. Nahifadhi vitu hivi, mahari sarama na kwenye sanduku ra sarama au benk. Hii hunisaidia kuhakikisha, havipotei ama kuibiwa. Pia, nahakikisha vinahifadhiwa kwa mpangirio ili ninavyoweza kupata raisi.

Masomo yangu na kazi yangu inahusiana kwa karibu na malengo yangu ya kitaaruma. Nimesomea kirimo biashara ambayo imenipa ujuzi wa biashara za kilimo na usimamizi wa rasrimali. Masomo haya yamenifundisha njisi ya kupanga miradi, kusimamia mauzo na kutoa msaada wa kifundi kwa wakulima.

Timu bola ninayo ipenda ya mchezo wa kiragbi kiamerekani ni timu ambaye naitwa New England Patriots. Wanatawala mchezo kwa miaka mingi chini ya kocha. B. Belichka na quarterback Tom Brady. Wamefika kucheza Super Bowl mara kumi na moja. Rekodi kubwa.

Najistawisha kwa mambo kadha wakati wangu wa likizo. Kwanza naweka malengo ya likizo pili natengeneza ratiba ya kawaida. Tatu napunguza stress. Nne nafurahia mambo ninayopenda. Tano naungana na watu nawaopenda.

Ndiyo, nimeweza kwenda kwenye maonyesho ya sanaa kadhaa. Maonyesho ya sanaa ni matukio kuonyesha kazi za sanaa kama picha, michoro au kazi za mikono. Kutembelea maonyesho yanafaa naona ubunifu wa wasanii tofauti. Napata msukumo wa mawazo mapya na nafurahia mazingira yenye rangi, mitindo na historia ya sanaa.

Kumbu kumbu, nzuri ninao kutoka utotoni na kutengeneza marafiki. Na wambao nimeweza kucheza na kukua na wawo na pia sasa wamekua familia. Tulicheza michezo ya mpira kukimbia na kuunda vitu vitogo kwa mikono yetu.

Ndio, natumia mfumo wa usarama wa vidole. Mfumo huu hunisaidia kulinda simu yangu au vifaa vyangu dhidi ya mtu asiyeidhirishwa. Nirahisi kutumia na haifai kumbuka nenosiri ngumu kila mara. Pia hunawasiwasi wakuibiwa au kupoteza ufikaji wakifaa.

Napenda wanyama wenye manufaa kwa binadamu hasa wale wanaosaidia kwenye kutupa chakula, kazi na afya. Mfano, napenda kukuna ngombe kwa sababu hunipa maziwa na nyama. Pili, napenda samaki kwa sababu ni chanzo kizuri cha proteini.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni rangi ya nyaupe. Napenda nyaupe kwa sababu inanipa hisia ya usafi, utulifu na urahisi. Rangi hii inanikumbusha amani na usafi. Ni vitu navyomiriki zenye rangi hii ni manguo vyombo na pia imepakwa kwenye ukuta za nyumba yangu.

Mnyama wangu wa kufugwa ni mbwa. Mbwa wangu ni mwaminifu na hufurahia kuwa karibu nami. Hunilinda na kunifanya nijisikie salama, nyumbani, au nje. Pia ni rafiki wa kucheza, kutembea na kushirikiana wakati wa burudani.

Wakati wa baridi kali, nafanya mambo kathaa ili kudumisha joto na usalama. Mara nyingi, navua nguo nzito kama makoti, gravu na kofia, ili kujikinga na baridi. Napenda kukaa karibu na vyanzo vya joto kama ladieta au moto wa ndani.

Nasaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali za kiutendaji na kijamii. Mara nyingi natoa msaada wa kitaalamu au ushauri kwa wale wanaohitaji kama wakulima au wajasiriamali wadogo. Pia hushiriki katika shughuli za kijamii kama kusafisha mazingira au kusaidia mashirika ya kisaada.

Na kunywa maji takriban, lita saba kwa siku, maratatu kwa siku, ambayo ni asubui, mchana na jioni. Hii husaidia mwili wangu kuwa na afya na kuondoa uchovu. hUchngia kudumisha unyevu nyevu wa mwili na ngozi yenye afya.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku na ng'ombe napenda ng'ombe kwa sababu hutoa maziwa na nyama ambayo ni sehemu ya chakula changu cha kila siku. Kuku hutoa mayai na pia hunisaidia kupata proteini muhimu.